Huwa napika chakula ambacho nakipenda, chakula kama vile chapati na nyama, mimi upenda kupika chapati sana sana, na pia kisha napika nyama yangu, na ninaeka mchuzi wa roiko, na kisha na malizia na kinywaji changu ambayo ni Fanta Orange ambayo mi naipenda.

Wakati wa furaha huwa tunajumuika na familia yangu, tunachoma nyama, tunapika chakula ya aina mbali mbali, tunasheherekea pamoja, kisha tunakunywa vinywaji vyetu. Sana sana huwa tuna chinja mbuzi, na hii sherehe huwa tunafanyia nyumbani ambapo tumezaliwa, tunaungana pamoja na familia ambao wako sehemu tofauti tofauti. Hivyo basi tunafurahiya na tunapika, tunanyua vi vinyuaji vietu.

Napenda mkate wa supaloaf ambao ni Mkate mweupe Napenda mkate mweupe kwa sababu Watoto wangu wanapenda na ina utamu halisi ambayo huwa inaifuraisha sana haswa wakati unapokunywa na chai ama wakati pia unakula na asali pekee yake.

Ndoto yangu kubwa kabisa ni ni kukua mfanyi biashara mkubwa sana. Manake nimetamani sana kuwa mfanyi biashara na nimeona biashara inafaida. Na nimeona watu wengi ambao wamefanya biashara na wamefanikiwa maisha yao yamebadilika. Mfano mzuri ni mjomba wangu. Ambaye anaishi maisha kifahari, ana magari nzuri nzuri, watoto wake wamesoma, amenitia nguvu, amenitia moyo, nami nikaweza kuanza biashara yangu niwe kama yeye.

Naishi majumba kubwa ya kanisani, na nimeishi huku kwa muda wa miaka tatu sasa Nimependa majumba haya kwa sababu kuna mazingira safi Ukingia katika majumba haya, yana hewa safi, mazingira ni nzuri, yanaoshwa kila mara, ndio maanake mimi nimeishi huku kwa muda mrefu, hizi manyumba yana huduma nzuri nzuri kwa mfano, kuna.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani, kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikiza muziki ili niwe na subra Hali hii ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Sinema huwa naenda mara kadhaa. Kwa mfano, huwa naenda sinema wakati wa wikendi. Maanake huwa, hiyo ndio wakati mwafaka ambao nina nafasi. Siku ya jumamosi, ndio huwa naenda kutazama sinema na marafiki zangu na inapendeza zaidi wakati mnatembea wote na marafiki.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi na nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakatakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Napenda kula chakula kama vile ugali na nyama. Napenda nyama yangu ikiwa imechomwa, ambayo inaitwa nyama choma, pia iwe na kachumbari. Kachumbari ni vile viungo kama vituungu ambayo imechanganywa na nyanya na pilipili. Kisha nile na ugali wangu, ugali wa maindi aswa. Na kisha niteremshe na kinywaji kama vile chai.

Ninaitaji kuenda sokoni, jee, ninaorotha yangu? Ebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupika na sabuni Nimeandika yote, ninahitaji pia kununua mboga, vitungu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili Jee, nika nunue kwa wingi au kidogo kidogo? Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani, nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzo leo. Nitakwenda huko.

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri naona jua linangaza. Je, nichukue chai au kahawa nadhani kahawa itasaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya bluu au nyekundu? Na fikiri bluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima nijiandae mapema. Ebu niangalie maelezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakua nzuri tu.

Mimi napenda kusimamia. Maanake ukisimamia kwa mfano ukisimamia watu kazini, pale kazini, ukiwa wewe ni kiongozi kwa mfano. Unaweza jifunza mengi sana kutoka kwa watu. hAswa wakati mnapotangamana na watu, unapata kujifunza mengi sana. Yapili, unapata ule ujaziri wa kuongoza watu. Na ya tatu unapata uzoefu wa kuwa kiongozi.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

Nina mipango mingi sana ambayo mi hufanya wakati napumzika ya kwanza. Huwa nafanya zoezi, mazoezi ya kiafya, kama vile kuruka kamba. Wakati mwingine huwa natazama runinga yangu, yale vipindi ambayo nayapenda. Wakati mwingine pia napika chakula changu ambao nakipenda sana, ambayo ni wali na mchuuzi wa nyama. Wakati mwingine pia nafanya usafi kwenye nyumba na hivyo basi inanipea wakati mzuri sana waku wakupumzika.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

Mwalimu alinipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je ni kweli? Lazima nizungumze nae leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha nzuri. Bila elimu utakuwa na shida baadaye. Nitakaa naye kesho jioni Tuangalie kazi zake pamoja Itamsaidia kama hana uelewa Watoto wanahitaji msaada kwa wasazi Sio lawama tu.

Naam, napenda kujua ambayo yanaendelea kuhusiana na siasa katika taifa letu. Haswa wanasiasa kama rais wetu, makinara, wawakilishi wa wadi. Inakuwa mzuri wakati ambapo unaelewa ni nini inaendelea kwenye taifa.

Nina muavuli wangu na pia nina kofia ambayo na uvaa kila wakati nikitoka katika chumbani mwangu kwa sababu kuna miale mikali ya jua na si nzuri kwenye ngozi yangu wakati mwingine ambapo sina kofia huwa najipaka mafuta ambayo inazuia miale ya jua na akisha naezaondoka wakati nimevaa kofia au nimejipaka mafuta iyo.

Napenda kula hotelini haswa wakati wa wikendi, wakati ambapo nimetoka chumbani mwangu, labda nimeenda kufanya kuenda madukani kununua vyakula, nguo. Napenda kula hotelini kwa sababu kuna hoteli fulani ambapo wanapika chakula kitamu sana. Hivyo basi utanipata nimetembea pale nikanunua chakula maanake chakula yao ni kitamu sana na wakati unapotoka kwenye nyumba ukila nje huwa unajihisi furaha na unaona kuna mabadiliko na yale chakula ambayo umezoea kujipikia.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

Napendelea viatu ya spoti Manake viatu vya spoti ni kiatu ambao ni nyepesi na inanipee faraja wakati natembea na viatu ya spoti unaeza valia nguo yeyote Manake huendana na fasheni yeyote. So naipendelea kuvaa spoti manake ni kiatu ambayo nimeipenda tangu kitambo. Nimeivaa tangu nikiwa utotoni na wazazi wangu pia wanapenda ndo maana Nafadhalisha kununua kiatu ambayo ni ya spoti kuliko aina zozote za vi.